Wakati wajua kali, huwa napenda kukaa ndani ya nyumba ama mahali panakivuli, ilikuzuia mimi kuchomwa na lile juakali ambalo wakati mwingine linafanya mtu kuumwa na kichwa ama pia kukosa maji ya kutosha mwilini kwa sababu ya ile juakali vile vile mimi napenda kuenda baharini, kuogelea, kwa sababu ule wakati wajua ndio huwa ni vizuri mwili uki enda kwa bahari, uki ingia majini, unapigwa na ile upepo, na pia unakuwa ni kama ume refresh ama ume ingia kwa maji uka toa lile joto jingi ambalo jua lina kupa. Wakati kuna juakali pia, napenda kunywa vinyweo baridi, kama vile juisi baridi juisi ya passion ama juisi ya matunda ya maembe, wakati huu ndio ukiinywa ikiwa baridi, wasikia vizuri, manake inakuwa ni kama kuregesha nguvu za mwili ama ule maji maji maji wa mwili.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai, huwa nanywa hii chai wakati wa asubuhi nikiamka na pia jioni kabla sijalala. Nilifundishwa ama nilionyeshwa kuhusu kinywaji hiki, jinsi ya kukipika na mamangu wakati nikiwa mdogo, ndiye aliyenifundisha kupika chai na pia akanifanya nikapenda kunywa ile chai kwa sababu pia yeye alikuwa anapenda sana kunywa chai. Nikishakunywa chai huwa nasikia vizuri, nasikia kupumzika, kutulia, na kabla sijakunywa chai huwa nahisi kwamba kuna kitu ambacho bado nakihitaji katika mwili wangu. Na nikishaikunywa ile chai nasikia nimepata ile nguvu mpya ama kule kuchangamka tena kwa sababu ya ile chai. Jinsi ya kuipika ni kuweka maziwa, ni kuchemsha maji, alafu unayaweka maziwa, pia unaweka majani chai, alafu unaongeza sukari kidogo, kulingana na vile unavopenda chai yako iwe na sukari, kama ni sukari nyingi ama ni kidogo.

Mimi ni naishi mahali panaitwa Mikindani eneo la mombasa niliweza kuhamia huu mtaa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili tukiwa na mumewangu nyumba ninayo ishi ina viumba vitatu chumba cha kulalia, chumba cha jikoni, sebuleni na pia choo iko ndani ya hiyo nyumba napapenda hapa kwa sababu tunaishi na majirani ambao wanaupendo ambao wanautulivu hawanabuktha na tunaishi kwa heshima na kupendana sana wakati wa siku kuu, huwa tunatengeneza siku kuu pamoja tunaweza kufurahikia na kusherehekea pamoja huu mtaa una usalama kuna mapito ama zile njia za kutembelea wakati wa jioni ama asubuhi kama mtu anataka kufanya mazoezi na pia kama wataka kutembeza mnyama wako na hakuna mtu ambaye anaeza kukuuliza jambo ama usalama wako ukawa hatarini ndo maana napapenda hapa pahali sana na mungu akijalia tutaendelea kuishi hapa na majirani kwa upendo.

Kwa kawaidha mimi hulala masaa saba ama nane kwa siku. Kinacho nifanya kulala haya masaa ni kwamba ile kazi ninayo ifanya. Wakati mwingine ina nilemea na inakua nyingi. Na ninapata kwamba nikifika nyumbani, mambo ni mengi ya kufanya kuna kupika, kuna kuosha vyombo, kuosha nyumba, kuoga, kuangalia watoto. Kwa hivyo ninajipata, mda wangu wakulala umepungua. Ningependelea nilale masaa zaidi, kama vile masaa nane ama tisa. Lakini kwa sababu ya shuguli za siku inanibidi ni amke mapema. Lakini wakati wa siku kama jumapili na jumamosi wikendi, hua napata nafasi ya kulala masaa mengi zaidi, na ninapumzika, na inakua si shida. Ninapo anza wiki tena, ule mtindo wangu wakulala masaa saba ama masaa nane, unakua tena nimeuanza.

Kazi ninayoichukia sana ya nyumbani ni kufua nguo, hii kazi huwa inanichokesha na pia inachukua masaa mengi na muda mwingi, kuinama masaa mengi, kutumia maji, kukosa nafasi za kuongea na marafiki ama kuenda inje kufurahia yani hii kazi ya kufua mimi ndio naichukia kabisa katika kazi zote za nyumbani Mungu akinijalia naomba niweze kupata pesa, ninunue mashini ya kufua, ambayo itakuwa inanisaidia na kupunguza hii kazi yangu ya kufua Wakati mwingine kama nimechoka sana kufua huwa namwita mama wakusaidiana na yeye ama mfanyikazi mwingine, haje anisaidie tuweze kufua na yeye, kwa sababu mimi nikiwa pekeangu nikifua, ile kazi inakua nyingi sana na inanilemea kazi ingine ambayo siipendi kwa kuongezea ni kazi pia ya kuosha ama kusafisha vyatu, hiyo pia ni kazi ambayo huwa naskia inanichokesha na pia ile kushika uchafu, kuosha, kusafisha zile vyatu pande wa chini, hiyo kazi pia siipendi.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari kwa sababu mimi ni mkaji wa Mombasa, Kenya, mahali ambapo kuna bahari ya Indian Ocean. Nina miaka mi kumi tangu nije ya Mombasa na nimekua nikienda baharini na kuona yale magi. Na pia kwa huo muda niweza kujifundisha kuogelea. Nikajifundisha kuenda hadi kudai vama kuingia chini ya maji. Kwa hivo mimi ni mkaji wa Mombasa na ninajua kuogelea na pia nishayona bahari. Wazazi wangu ama watu wetu madugu zangu pia wakija hua na wapeleka baharini. Tunaweza kufurahia pamoja na pia naweza kuafundisha kuogelea maramoja ama mbili. Wakati mungine wanaelewa, wengine wanaelewa lakini wengine wanaona kule kuogelea kwa bahari. Kwa mba ni kama ni hatari zaidi kuliko kuogelea kwa zile vidimbi kwa kuogelea.